Naam, mimi binafsi napenda sana muziki wa jada kwa sababu unaujumbe wakweli na unahisia. Kila ninapo sikiliza nyimbo zake nahisi kama ananiongelea moja kwa moja. Muziki wajada unanifanya nitafakari maisha ya wakati mwingine, unanipa faraja ninapo kuwa nimechoka au ni na mawazo mengi. Kinacho nivutia zaidi ni ukweli wa mziki huu. Jana unaongelea mambo ya maisha halisi kama mapenzi, maumivu na matumaini. Muziki huu hunifanya nitulie na kuondoa msongo wa mawazo. Kwangu mimi binafsi, jada si msanii wakawaida, bali ni msanii au ni nyimbo ambazo, zinaweza kunipa matumaini kupitia nyimbo hizo.